Je, ninapenda mziki wa jadi? Kwa kweli, kwa sasa, wanavyo sema katika lugha ya kimombo sisi ni Gen-z. Na ata hivyo, siwezi sema ati kwamba sipendi mziki wa jadi. Maana mziki ukiwa mzuri mimi nitausikiliza. Na pia ukiwa mbali italingana venye itakuwa. Lakini hata hivyo naweza tu kusema kwamba mziki wa jadi ulikuwa na neno ambalo lilikuwa linaashiria jamii, hata hivyo ilikuwa inaonya watu na kuwakithiri katika mila na tamaduni. Ndio.